Mimi huwa napata habari zangu kutoka kwa mtandao wa kijamii. Mtandao ya kijamii ambayo napata habari yangu ni kama vile Facebook, Twitter, TikTok na hata wakati mwingine Instagram. Na vile vile habari zingine mimi huwa nazipata kutoka kwa televisheni.

Ndiyo mimi napenda kupika na chakula ambacho napenda kupika wakati mwingi ni wali wa nazi na nyama au wakati mwingine mimi hupenda kupika pilau pilau ni wali ambao umepikwa na nyama na viungo vingine vingi sana.

Kwa kweli mimi napenda kulala mapema. Napenda kulala mapema kwa sababu nikiwa nalala mapema. Kuna ile jinsi ambayo huwa nahisi nikiweza kulala mapema. Na hivyo basi mimi hupenda kulala mapema badala ya kuamka na jua.